La, sipendi kutembea msituni. Mara nyingi, nahisi msitu unamazingira ambayo si rafiki kwangu, kama vile njiyazi sizo wazi na hatari za wadudu au wanyama. Pia hupendelea maineo ya lio wazi ambapo unahisi salama zaidi na ninauhakika wa nina koelekea. Badala ya kutembea wa msituni, upendelea matembezi kwenye barabara au bustani zilizo na watu wengine kwa sababu hunipa amani ya moyo na faraja zaidi. Ingawa watu wengine ukufurahia utulivu wa msitu, kwangu mimi si sehemu ni na yofurahia kutembelea.

Nilisomea hesabu na masomo haya yamenijengea uwezo mkubwa wa kufikiri kwa kina. Kutatua matatizo na kufanya maamuzi kwa kutumia mantiki, kitu ninachokipenda zaidi kuhusu nilichosomea ni jinsi hesabu hunifundisha kuwa mvumilivu na makini. Kwa sababu kila tatizo lina njia yake ya ufumbuzi na huhitaji umakini wa hali ya juu. Ujuzi huu umenisaidia sana katika maisha ya kila siku na hasa katika biashara, kwa sababu hunisaidia kupanga vizuri, kuchambua hatari, kusimamiya feather na kufanya maamuzi yenye msingi mzuri. Kwa sasa, mimi ni mwana biashara na ninatumia marifa ya hesabu katika kuhesabu faida na hasara, kupanga bajeti na kutathmini maendeleo ya biyashara yangu. Licha ya hayo, kama ningependa kubadilisha kitu katika masomo au kazi yangu, ningependa masomo ya hesabu yawe na msisitizo zaidi kwenye matumizi ya vitendo, kasa katika biashara na ujasrimali. Pia ningependa ningetifunza mapema zaidi kuhusu ujuzi wa biashara kama mawasiliano, uongozi na masoko. Kwa ujumla, ninafuraia safari yangu ya masomo na kazi na naamini kila hatua imenisaidia kuwa nilivyo leo.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni biashara. Ninaidhamini kwa sababu hunipa uhuru wa kufanya maamuzi yangu mwenyewe na kuniruhusu kutumia ubunifu wangu kila siku. Biashara hunifundisha nidhamu, uvumilivu na kuajibika kwa sababu matokeo hutegemea juhudi ninazoweka. Pia hunipa fursa ya kujifunza kila siku, kukutana na watu tofauti na kujenga kitu chenye dhamani kwa muda mrefu. Kupitia biashara, ninaweza kujitegemea, kusaidia familia yangu na kuchangia maendeleo ya jamii kwa kutoa huduma au bidhaa zinazohitajika. Hii ndiyo sababu biashara ni kazi ninayoidhamini sana.

Chakula ninachopenda zaidi ni kuku na mboga. Napenda mlo huu kwa sababu ni mtamu, wenye lishe bora na hunifaya nijisikie mwenye nguvu. Kuku hunipa protini muhimu kwa afya ya mwili, huku mboga zikinipa vitamini na madini yanayosaidia kinga ya mwili. Pia napenda jinsi mlo huu unavyoweza kupikwa kwa njia tofauti tofauti, kama kukaanga, kuchemsha au kuchoma, na bado ukaendelea kuwa mzuri. Kuku na mboga ni chakula kinachonitosheleza na kunifanya nifurahie kula kila mara.

Kwa kawaida, husherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na familia yangu. Huwa ni wakati wafuraha na umoja, ambapo tunakaa pamoja, kucheka na kushukuru kwa maisha. Tunapika chakula cha aina mbalimbali, ili kila mtu afurahie, na sherehe haiwezi kukosa keki ya matunda ambayo ninaipenda sana. Hufanya siku hiyo iwe ya kipekee na yenye maana zaidi. Ikiwezekana, ningependa kupokea zawadi ya gari kwani itakuwa zawadi yenye thamani kubwa na itakayokuwa msaada katika maisha na shughuli zangu za kila siku. Kwa ujumla, kilichomuhimu zaidi kwangu ni kusherehekea na familia yangu na kufurahia upendo na mshikamano wao.

Usiku kabla ya kulala, hua na jitahidi kupunguza shuguli ili kuupa mwili na akili na fasi ya kupumzika. Mara nyingi, uweka simu pembeni au runinga. Kisha hutafakari siku yangu na kupanga kwa ufupi mambo ya kesho. Wakati mwingine, hua nasoma kidogo au kusikiliza muziki mtulivu ili kunisaidia kutulia. Pia huhakikisha nimekula mapema na nimeoga ili nijisikia nikiwa safi na huru. Kabla ya kulala, uchukua muda mfupi kushukuru kwa siku niliopitia, jambo linaloosaidia kupata usingizi mzuri na wenye amani.

Ndiyo, napenda asali sana. Ninapenda kuichanganya na maji ya kunywa asa asubuhi au jioni. Kwa sababu unifanya nijisikie mwenye nguvu na usaidia mwenye nyo wa chakula. Pia utumia asali kupikia kuku kwani huupa latha nzuri ya asili na kuhifanya nyama iwe laini na tamu zaidi. Mbali na matumizi ya chakula, ninaitumia kulainisha uso kwa sababu usaidia ngozi kuwa nyororo na yenye afya. Kwa ujumla, asali ni muhimu sana kwangu kwa sababu inafaida nyingi kwa afya, chakula na urembo.

Napenda zaidi kuandika kuliko kuongea. Kuandika hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri na kuyaeleza kwa utulivu bila haraka. Ninapokuwa nikiandika naweza kuchagua maneno kwa umakini na kueleza hisia au mawazo yangu kwa njia iliyo wazi na sahihi. Pia kuandika hunisaidia kujitafakari zaidi kwa sababu nina muda wa kufikiria kwa kina kabla ya kutoa ujumbe. Tofauti na kuongea ambapo wakati mwingine maeneno hu huwe huweza kutoka bila mpangilio. Kuandika hunifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini zaidi. Ndiyo maana kuandika ni njia ninayoipenda sana ya kujieleza.

Ndiyo, napiga kura. Ninaamini kupiga kura ni wajibu wangu wa raia na ni njia muhimu ya kushiriki katika uamuzi wa mstakabali wa nchi. Kupitia kura, ninahisi sauti yangu inahesabika na nina mchango katika kuchagua viongozi na mwelekeo wa maendeleo. Pia kupiga kura ni ishara ya kuwajibika na kujali maswala ya jamii, uchumi na utawala bora. Hata kama mabadiliko hayaonekani mara moja naamini kila kura ina thamani yake. Ndiyo maana hujitahidi kushiriki kila inapofika wakati wa uchaguzi. Kwa sababu demokrasia huimarika pale wanainchi wanaposhiriki kikamilifu.

La, siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Ninaitumia kwa mawasiliano, biashara, kupata taarifa na kupanga shughuli zangu. Bila simu au interneti, ningeona ugumu mkubwa kuwasiliana na watu muhimu au kusimamia kazi zangu kwa ufanisi. Pia teknolojia hunisaidia kujifunza mambo mapya, kufuatilia habari na hata kujiburudisha. Ingawa kuna wakati ni vizuri kupumzika na kupunguza matumizi ya teknolojia, kuishi bila teknolojia kabisa hata kwa siku moja kungekuwa changamoto kubwa kwangu. Kwa ujumla, teknolojia imenirahisishia maisha na kuifanya dunia iwe karibu zaidi. Ndiyo maana ni vigumu sana kwangu kuiacha hata kwa muda mfupi.

Napenda kununua vitu kwa njia mbili, mtandaoni na kwa duka. Kununua mtandaoni hunivutia kwa sababu ni rahisi na hunihifadhia muda. Naweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya ma wateja na kuagiza nikiwa popote bila usumbufu. Kwa upande mwingine, kununua dukani pia ninaipenda kwa sababu hunipa nafasi ya kuona au kushika bidhaa moja kwa moja kabla ya kuinunua. Hii hunisaidia kujiridhisha na ubora wake hasa kwa vitu muhimu. Kwa ujumla, nachanganya njia hizi mbili kulingana na aina ya bidhaa na haraka niliwiyo nayo. Kwa sababu zote zina faida yake na hunifanya nipate kile ninachohitaji kwa urahisi.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Ni jambo linalo nipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie karibu na asili. Ninapozita zama nyota usiku, huwa najikuta nikifikiria ukubwa wa ulimwengu na nafasi yangu ndani yake. Hii hunisaidia kujitafakari na kupunguza mawazo ya kila siku. Pia kuangalia nyota hunipa hisia ya matumaini na mshangao kwa sababu kila nyota huonekana kama hadithi au ndoto fulani. Kwa ujumla, nishughuli ninayaipenda kwa sababu hunipa amani ya ndani na kunikumbusha kuwa maisha ni makubwa na mazuri kuliko changamoto ninazo kutana nazo kila siku.

Ndio, nimewahi kununua tikiti za tukio la akina mama na watoto. Nilinunua tikiti hizi kwa sababu nilitaka kushiriki kwenye tukio liloja burudani na shughuli za familia. Na pia hili kuunda kumbukumbu nzuri na watoto. Tukio hili lilikua na mambo mbalimbali ya kufurahisha kama michezo, burudani na shughuli za kielimu kwa watoto. Jambo lililofanya iwe ya manufaa na ya kujifurahisha kwa wote walioshiriki. Kununua tikiti pia ilinizaidia kupanga bajeti yangu mapema na kuhakikisha kuwa nilishiriki kikamilifu bila kushugulika na msongamano wa gafla. Kwa ujumla nilifurahia tukio hilo sana na linaendelea kuwa kumbukumbu nzuri katika maisha yangu na ya familia.

Kumbukumbu ya kutisha nilio kuwa nayo, nipale nilipopata ajali ndogo ya gari miaka michache iliopita. Ingawa sikupata majeraha makubwa, hali hiyo ilinifanya nihisi hofu kubwa kwa maisha yangu na usalama wangu barabarani. Nikikumbuka sauti za magari, kelele na hofu ya mara moja ya kuona gari limepinduka kidogo. Kumbukumbu hiyo ilinifundisha kuwa makini kila wakati nikiwa barabarani na kuzingatia usalama wangu na wawengine. Pia ilinifundisha umuhimu wakuto poteza utulivu hata katika hali za hatari. Kwa sababu akili tulio nayo inaweza kutusaidia kushugulikia changamoto kama hizo.

Kwa kuwa mimi ni mwanamke, sipende kuvaa ndevu, na pendelea ngozi yangu kuwa laini na safi bila nywele nyingi. Hii hunifanya nijisikie huru safi na mwenye kujiamini. Kunyoa kuna nisaidia kudumisha mwonekano wa asili, unoonivutia na kunifanya nijisikie vizuri kila siku.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza napanga kila jambo kwa utaratibu. Kueka orotha ya kazi zote ni nazoitaji kufanya na kuamua nizipi ni muhimu zaidi au zinaweza kusubiri. Kila kazi upewa muda maalumu na wakati mwingine huunda ratiba ya kila siku, ili kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio. Pia napunguza vikuazo vinaweweza kunikatiza kama simu zisizo za lazima au shuguli zisizo muhimu ili nikupe kila wakati wangu kwa kazi yenye umuhimu. Nikikumbana na changamoto ujaribu kutafuta suluhisho haraka badala ya kusubiri na mara nyingi huomba msaada pale inapohitajika. Kwa kutumia mipango, nithamu na umakini, ninaweza kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ufanisi bila msongo wa mawazo.

Kipindi cha televisioni ninachopenda ni Mr. Bean. Ninapenda kipindi hiki kwa sababu ni kitamu, kichekesho cha kipekee, na hufanya nijisikie furaha bila kujali umri au hali ya siku. Tabasamu na makosa ya Mr. Bean hufanya kila kipindi kuwa cha kushangaza na cha kuchekesha. Pia kipindi hiki hakitegemei luka nyingi, hivyo linaweza kufahamika na kila mtu. Jambo lilinaloongeza burudani yake. Kila wakati ninapoangalia, huwa nasahao msongo wa mawazo na kujisikia furaha na utulivu. Ni kipindi kinachonifanya nicheke na kufurahia maisha kwa urahisi.

Ndiyo, napenda hesabu sana. Nilisomea hesabu na masomo haya ya menisaidia kukuza uwezo wangu wa kufikiri kwa kina, kutatua matatizo na kufanya maamuzi kwa mantiki. Kila tatizo la hesabu li nahitaji uvumilivu, umakini na mbinu sahihi. Jambo linalo ni fundisha ni thamu na ustadi wa kuzingatia kila undani. Kuhesabu situ ni masomo ya nambari, bali pia ni njia ya kufundisha akili yangu kupanga, kutambua mifumo na kushugulikia changamoto kwa utaratibu. Kwa mfano, ujuzi huu umenisaidia sana katika biyashara yangu kwani ninatumia hesabu kuhesabu faida na hasara, kupanga bajeti na kuchambua hatari. Kitu ni nacho kipenda zaidi kuhusu hesabu ni jinsi inavyo nifanya nijisikie mwenye akili na mwenye ujuzi wa kushugulikia tatizo lolote. Ingawa baathi ya watu huona hesabu kuwa changamoto, mimi hunifurahisha kushugulikia changamoto hizi. Ikiwa ningependa kubadilisha kitu, ningependa masoma ya hesabu yawe na mazoezi ya vitendo zaidi ya eneo husiana na maisha halisi. Ili ujifunzaji uwe na uhusiano wa moja kwa moja na kile tunachokipata kwenye kazi na biashara.

Napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi. Asubuhi ni wakati mzuri wakuanza siku kwa nguvu na nguvu ya mwili. Kueka mwili wangu katika hali ya utulivu na hunisaidia kuwa makini zaidi, kiseikolojia na kimaisha. Mazoezi ya asubuhi pia hunipahisia ya kujisikia safi na kuamsha nishati ilio fichwa ya mwili baada ya kulala usiku. Kwa kawaida, napenda kufanya mazoezi kama kukimbia kidogo, kufanya vipindi vyanguvu au hata kuendesha baisikeli asubui mapema, wakati hewa ni safi na baridi kidogo. Mazoezi haya situ hunisaidia kiafya, bali pia huchochea ubongo na kunifanya nijisikie furaha na utulivu wandani. Pia usaidia kupanga siku yangu vizuri kwa sababu mwili na akili zikiwa katika hali nzuri na shugulikia majukumu yangu kwa ufanisi zaidi.

Majira ninayoyapenda zaidi ni vuli. Napenda vuli kwa sababu hali ya hewa hua ya wastani, si baridi sana wala joto kali. Upepo wake wa upole na hewa safi hunifanya nijisike mtulivu na mwenye amani. Wakati huu nahisi mwili na akili zikwa katika hali nzuri ya kufanya mambo bila kuchoka haraka. Katika majira ya vuli, napenda kufanya shughuli tulivu kama kutembea taratibu, kukaa nje nikifurahia hali ya hewa, kusoma au kutumia muda na familia. Pia ni wakati mzuri wa kujitafakari, kupanga mambo na kupumzika baada ya shughuli nyingi.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Habari mtandaoni hunipa upatikanaji wa haraka na wa papo kwa hapo, wa taarifa kutoka sahemu mbalimbali duniani, jambo ambalo gazeti la karatasi haliwezi kutoa haraka. Pia mtandaoni naweza kusoma habari zinazo vutia pekee, kulinganisha maoni na kupata picha au video zinazosaidia kuelewa taarifa vizuri zaidi. Zaidi, habari mtandauni ni rahisi kufikia popote pale nikiwa na simu au kompyuta, na sihitaji kusubiri gazeti litolewe au kulipa kila mara. Hii hufanya kupata habari kuwa rahisi, haraka na yenye ufanisi, jambo linalonifanya nijisikia kuwa kila wakati niko na taarifa za umuhimu.

Ndiyo, napenda kukimbia. Nizoezi linalo nifanya nijisikie mwenye nguvu na afya bora. Ninapenda kukimbia nje kwa sababu hunipa hewa safi, mandhari mazuri na uhuru wa harakati. Kukimbia nje hunisaidia kupunguza mawazo na kunifanya nijisikie uhuru kiakili. Pia napenda kukimbia ndani ni kitumia mashine ya kukimbia, hasa wakati hali ya hewa si nzuri au ninapotaka kufuatilia muda na kasi yangu kwa usahihi. Mashine hunipa urahisi na uthibiti wa mazoezi yangu. Kwa ujumla, kukimbia nje na ndani kuna nisaidia kudumisha afya yangu ya mwili na akili na ndiyo maana nizoezi ninalolipenda zaidi.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii, na TikTok ndiyo ni nayo penda zaidi. Napenda TikTok kwa sababu ni jukwaa la burudani na elimu kwa wakati mmoja. Lina video fupi zinazo weza kuchekesha, kufundisha au kuniachia mawazo mapya kwa haraka. Pia TikTok unipa fursa ya kuona mawazo, mitindo, na mbinu mbalimbali kutoka kwa watu tofauti duniani. Jambo linaloongeza ufahamu wangu na burudani. Zaidi, jukwaaa hili linarahisisha kugawana mawazo yangu au kuwa na yale ya wengine na mara nyingi lina nifanya nicheke, nishiriki changamoto au nijifunze kitu kipya. Kwa ujumla, TikTok ni mtandao wa kijamii ni nayo thamini sana kwa sababu unachanganya burudani, elimu na ujumuishi wa jamii.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa na chenye starehe. Kuta zake ziko katika rangi tulivu, jambo linalonifanya nijisikie utulivu na amani mara ninapoingia ndani. Kitanda changu ni kikubwa na kinagodoro nzuri, ambacho hunisaidia kupata usingizi mzuri na kuamka nimepumzika. Pia, chumba hiki kina mwangaza wa kutosha na nafasi ya kutembea kwa urahisi. Jambo linalongeza hisia ya uhuru na starehe. Nyingine ninaopenda ni balkoni, ndogo inayopatikana ndani ya chumba. Ambapo mara nyingi huenda nikapumzika nikifurahia hewa safi na mandhari ya nje. Kwa jumla, chumba hiki ni mahali pazuri pakupumzika, kujitafakari na kupata usingizi wa amani.